Kila asubuhi nina rutini yangu. Kwa kawaida nikiamka nakaa kidogo ni kijipanga akili na kuona mambo ya siku. Kisha naenda kuoga, kuchenji na kuprepu vitu nitakavyo tumia. Badae nakunywa chai ya maziwa ama kinywaji kidogo na kula kitu rahisi kama tosti au ndizi. Wakati nakula na kunywa huwa napanga mawazo yangu nafikiria vitu muhimu kufanya siku hiyo na kujiseti mentali. Rutini hii inanisaidia kuamka freshi kuwa oganaizidi na kuanza siku nikiwa redi kwa mambo yote.